Jee, unapenda kukimbia, ndiyo, napenda kukimbia, maana kukimbia ni kufanya mazoezi na kufanya mwili ikuwe active, kukimbia napenda zaidi na napenda kukimbia tena sana. Maana hiyo ni kufanya mazoezi ambayo yasaidia mwili wako kuwa kwenye normal health ama good health.

Ungependa kujifunza nini kipya? Ningependa kujifunza mambo ya teknolojia ambayo tunaendelea kujifuna kama ku train AI kama ninavyofanya kwa muda huu yanipendeza sana na ningependa pia kujua maneno ya kompyuta maneno ya teknolojia, maneno ya kuunda system mpya na mambo mengine mapya.

Sifa gani muhimi kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri anafaa kuwa mtu ambaye anaskiza, mtu ambaye ana lead by example, mtu ambaye anafahamu matatizo ya watu, mtu ambaye anelekeza vizuri, mtu mtulivu, mtu mpenda watu na mtu mwenye nidhamu.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati. Nafanya mambo muhimu ambayo inanifanya kukamilisha kazi yangu kwa wakati nambari moja ni kufanya jambo ambalo linafaa mahali ambapo panafaa na kwa muda ambao unafaa. Jambo lingine ni nafocus, yani na concentrate na ile kazi ambayo nafaa kufanya bila kushughulikia mambo mengine. Jambo lingine na handle one thing at a time, yani jambo moja kwa wakati mmoja na hivyo yani wezesha kukamilisha kazi kwa wakati ambao unafaa.